Napendelea upepo wa AC pali ambapo ninakua sehemu ambapo kuna joto kwa sababu huwa inatoa baridi nzuri sana ukilinganisha na vyombo vingine ya kutua baridi. Lakini kama hupo sehemu ambapo kuna baridi, hakuna vichaji kukweza kutunia AC Lakini AC ni nzuri pali ambapo kuna sema za yoto kama ukanda wapwani na sana mombasa au labda sehemu za kama Dar es salaam. Upepo wa AC unasaidia sana na naupenda unoweza kufanya uweza kukaa kwa amani bila bughudha yoyote ya joto.

Vitu ninavyofanya ili kuweza kuwatia moyo wenzangu ni kuweza kukaa nao pamoja wakati wa matatizo au wakati wa furaha na kuweza kuwapa ushirikiano na kuwaonyesha ya kwamba tupo pamoja katika jambo wanalolipitia katika maisha. Kitu kingine ambacho naweza kufanya ni kuweza kuwapigia simu au kuwatumia ujumbe wa meseji, kuwauliza hali zao na kuweza kujua vitu gani vinaendelea katika maisha yao njia nyingine pia ambao nayatumia kutia moyo wenzangu ni pale ambapo tunaweza kutafutana, kujumuika na kuweza kuongea pamoja na kubadilishana mawazo kwa jinsi mambo yanavyoendelea duniani au katika maisha yetu. Na pale tunapoweza kuongea, tunajipata ya kwamba, tunajua vitu gani vinaendelea katika maisha ya wenzetu na hivyo tunatiana moyo na kuweza kusaidiana kwa njia moja au nyingine.

Hii mada ya fedha huwa ni changamoto kidogo kwa sababu maranyingi sana fedha huwa kidogo na matumizi huwa mengi. Kwa hivyo pale mtu anapohitaji kuifadhi fedha inakuwa changamoto kidogo. Lakini lazima huwe na adhabu ya kueza kutunza fedha. Njia mimi ambayo natumia kutunza fedha ni pale ninapoweza kucheza michezo na marafiki zangu pamoja na ndugu. Hivyo inanisaidia kuwa na adabu ya kueza kutuma pesa kila wakati ninapoitajika. Njia nyingine ya kutuma pesa ni pale unapopata malipo yako, unachukua kiasi flani na kueza kukiweka kwenye benki. Hivyo ina kusaidia kueza kutunza pesa zako kwa ajili ya siku zijazo au kwa ajili ya matumizi yajayo, makubwa na madogo ambayo mtu wamejiwekea. Na pia njia nyingine ambayo natumia kutunza fedha ni kuekeza pesa ndogo ndogo ambazo zineza kunisaidia kwa njia moja au nyingine kwa matumizi ya kila siku.

Kipindi cha televisiheni ninachopenda kuona ni tamthilia za hapa nchini kwani zinakua zinaweza kutufundisha mambo ya naweza kutokia katika jamii kwanjia ya sanaa. Na pia kwa kitu kingine ni ya kwamba vipindi vya hapa nchini vinaweza kutusaidia kuweza kutengeneza ajira kwa vijana na wazee ambao wapo katika tasnia hivyo. Hivyo napenda sana kuangalia vipindi vya hapa nchini kama vya vichekesho hau tamtilia mbalimbali ambazo zimezwa kuigizwa na watu mbalimbali nchini. Vinanifurahisha na pia vinaweza kunipunguzia mawazo na kunipotezea muda kwa dakika kidogo hili kuweza kusahau yale anayoendelea katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo ikifika saa kumi na mbili jioni au saa moja na nusu hapo ndo ninapoweza kuangalia vipindi ninavyo vipenda katika televisheni.

Nje nimewahi kununua tikiti za tukio? Ndio, nimewahi kununua tikiti za tukio. Pale ambapo wasanii wangu ninao wapenda wa vichekesho, waliweza kuja katika eneo letu ilikueza kututumbuiza. Niliweza kuchukua fursa hiyo, kununua tikiti ili niweze kueza kuwahona. Na kwa sababu bila hiyo tikiti, ndio hungeweza kuingia katika ukumbi ambao, tukio hilo lilikuwa linaweza kufanyika. Na pale nilipoweza kununua tikiti, nilikuwa nimeweza kuwawezesha hawa wasanii ninawapenda kueza kujituma za hidi ili kueza kufanya kazi kwa bidii kwa sababu hicho ndiyo chanzo chao cha mapato. Ni hivyo naweza kumshauri kila mtu kama akipata nafasi ya kuona msanii hau kitu ambacho anakipenda na kuna ununuaji wa tikiti basi aweze kununua tikiti kwa jili ya jambo hilo ili kuweza kufanikisha tukio hilo kufanyika.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika ni jamii ni pale shule zinapojengwa. Maeneo yetu ya na shule za serikali lakini hazitoshi kwa sababu unapata shule zipo kidogo, zipo mbili ama tatu na wanafunzi wapo wengi. Hivo halikidhi mahitaji ya jamii. Pala ambapo tutaweza kujengewa shule za kutosha katika jamii yetu, basi inamanisha watoto wetu na majirani zetu na ndugu zetu, wataweza kupata fursa ya kuweza kusoma vizuri bila bugda yoyote inayoweza kuwasumbua. Kwa sababu kama tunavyojua, mtoto akipata elimu, anajitegemea baadae, anakuwa ni taifa la kesho. Hapo ndio tunaweza tukapata madaktari, ma wabiri, au tunaweza kupata vitu watu tofauti tofauti, wanaweza kusaidia katika njia tofauti tofauti katika jamii. Hivyo ningependa kuona ya kwamba serikali inaweza kutujengea shule za kutosha na kuweza kutoa huduma muhimu zinazohitajika shuleni kwa kuwezesha wanafunzi kusoma kwa amani na bila kuwa na wasiwasi wote.

Kwa upande wangu, napendelea kusoma habari mitandaoni kwa sababu inakua rahisi na gharama zake zinakua za chini ukilinganisha na kusoma gazeti. Pale ambapo unanunua gazeti, ukimaliza na nalo, zinakua zipo nyingi hivo uifadhiwaki unakua mgumu. Lakini unaposoma vitu mitandahoni, habari mitandahoni, basi unaweza kuwacha habari hizo mitandahoni na unakua huna uitaji kuhifadhi kitu chochote sehemu oyote. Na pia kuweza kupata habari mitandahoni ni rahisi kwa sababu sai hizi tuko katika ulimwengu teknolojia na utandawazi. Kwa hivyo kupata habari yoyote, unaipata katika kiganja cha mkono wako kwa kupitia, rununu, au uneza kutumia kompyuta. Na pia ukiangalia pia kwa sababu tupu katika ulimengu wa utandawazi kupata mtandao inakua rahisi ukilinganisha na jinsi gani unezo ukapata gazeti.

Hali ya hewa ambayo ninaipenda mimi ni hali ya hewa ya baridi. Kwa sababu, kukiwa na hali ya hewa ya baridi, unaweza ukaithibiti hadi ikawa na joto. Ukilinganisha na hali ya hewa ya joto, inakuwa ngumu kuithibiti ili iwe ije kuwa baridi. Pale ambapo kuna kuwa na joto, unatumia gharama nyingi sana kuweza kuweka hiyo hali ya hewa kuwa baridi. Ukilinganisha na hali ya hewa ya baridi. Lakini pia kwa hali ya hewa ya joto pia inamanufaa yake kwa sababu ni nzuri kwa biashara pale ambapo unakuwa katika hali ya hewa ya joto kuna uhitaji mwingi wa barafu, kuna uhitaji mwingi wa maji na kuna uhitaji mwingi wa vyombo vya baridi Kwa hivyo inatengeneza ajira kwa watu wengi ambao wapo katika maeneo hayo ukilinganisha na sehemu ambapo kuna baridi kwa sababu hakuna uhitaji huo na pale pia panapokuwa na hali ya hewa ya joto, watu wanaweza kusikia njaa kwa wingi. Kwa hivyo unapata pia biashara ya chakula, inaweza kuwa inafanya vizuri, ukilinganisha na hali ya hewa ya baridi, ambapo mtu huwa hajisikii kula sana.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni muhogo au unga wa muhogo kwa sababu ni mzuri na ni mtamu. Watu wengi wamesahau sana, wameacha mila zao za kuweza kula vyakula vya asili na kuanza kula vya kula vya kisasa. Mfano kama unga wa muhogo zamani ulikuwa unatumiwa, kuliwa, ugali na mboga, samaki na ilikuwa ni rahisi kupatikana kwa sababu hilo ndo lilikuwa zao ambalo linapandwa. Chakula cha asili ni ninachoweza kukipenda ni muhogo. Uwe ni ugali au uwe muhogo wenyewe wa kuchemsha napendelea sana.

Napendelea sana kula samaki kwa sababu ni chakula ambacho ni kitamu na ni chakula ambacho kukipata sio kazi ngumu ukilinganisha na vitu vingine vyo vyote. Mimi kama mtu ambaye nimekulia katika kanda ya bahari kupata samaki inakua rahisi. Kwa hivyo unapata samaki rahisi na bei nzuri. Samaki ni mtamu sana kwa sababu unaweza kampika kwa njia tofauti tofauti. Unaweza uka mchemsha, uka mnywa kama supu, au unaweza uka mkaanga, alafu baadaye ukaja uka munga kama mchuzi, unezo pia uka mbanika, na pia kwa wakati huo huo unaweza pia ukamueka katika uka mweka kwenye viungo, na unaweza uka mpika vizuri kwa kutumia nazi, na akapendeza zaidi. Uzuri wa samaki ni anaeza kaliwa na ugali, anaeza kaliwa na wali, anaeza kaliwa na ndizi, anaeza kaliwa na mihogo kama nivyo sema kwa hivyo inakua rahisi kueza kumla samaki ukilinganisha na kula kitu kingine chochoote.

Hesabu kama somo hapana kwa kweli kwa sababu mimi akiliangu haiwezi kuchanganua vizuri yale mambo ya hesabu ukitofautisha na hesabu za hela. Hata pale nilikuwa na soma, somo la hesabu lilikuwa siyo kitu ambacho nilikuwa na kipenda kama ukilinganisha na somo za lugha na somo za historia. Hesabu ambazo mimi naziweza labda ni hesabu za kuhesabu hela pekee yake kwa sababu hivyo ndo vitu ambavo na hujiusisha navyo katika biashara.

Aina ya nguo ninazopenda kuvaa ni nguo ambayo inakua haijanishika sana na pia haijaniacha sana, ambayo inanipa nafasi katika mwili ili niweze kupumua. Ukilinganisha na zile nguo nyingine ambazo watu wanavaa, inakuwa na ugumu zaidi pale mtu wanapotaka kupumua kwa sababu inakua imekubana sana. Pia nguo ambazo naeza kupenda kuzivaa, ni nguo ambazo zimefika chini, nguo ambazo sio fupi kwa sababu nikiweza kuvaa hivo ineza kunisaidia na kunizuia mionzi ya juwa kunichoma na pia kuweza kuumwa na wadudu kama mbu au wadudu wengine wowote ambao waoweza wakalita madhara katika mwili. Na pia naweza kupenda kuva ngua ambazo zimeza kunifunika mikono, hazionyeshi sehemu za siri katika mwili. Hivo kunifanya niwe na ujasiri, ata pale ninapoza kutembea mbele za watu, hau ninapokutana na watu waina tofauti tofauti, natembea nikiwa na ujasiri bila kusikia haibu.

Swali ninauliza kama napenda kununua vitu mtandaoni. Jibu ni ndio napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi kuweza kupata vitu hivyo na unweza kununua vitu vingi kwa wakati mmoja kama umekase mmoja ukilinganisha na kutoka kuenda kutafuta vitu madukani au sokoni. Kwa sababu sahii hivi tupo katika dunia utandawazi, unapata wanabiashara wengi, waneeka vitu vyao mitandahoni Hivyo ni rahisi kununua au kuulizia ukiwa mtandaoni kwa kueza kupigia simu au kwa kutuma ujumbe wa harafa na pia pale unapoeza kununuwa vitu mtandahoni vineza kukufikia kwa haraka kwa sababu pia njia usafiri inakua rahisi Ukilinganisha na kuenda kununua wewe mwenyewe na pia ukiweza kunua vitu mtandaoni ineza kukusaidia kutunza muda wako kwani ule muda mbonge utumia kuenda sokoni au kuenda katika hayo maduka amba yako semu mbalimbali za mji uneza kutumia kufanya vitu vingine pale nyumbani au kaziniku wako ukiendela na maisha yako ya kawaida na kuweza kupata vitu vyako kwa wakati.

Kama tunavyojua maji ni muhimu, maji ni afya, maji ni uhai, kwa hivyo mtu anashauriwa kuweza kunywa maji mengi kwa siku kwa sababu inaweza kuondoa harufu mbaya mwilini, inaeza kusaidia katika umengejaji wa chakula na pia inaeza kusaidia katika kufanya vitu mbalimbali katika mwili wa binadamu. Hivyo tunashauriwa na madaktari kuweza kunywa lita mbili, hadi lita tano kwa siku. Na kwa sababu mimi nipo karibu na maji kila wakati, hua nakikisha ya kwamba na kunywa lita tatu, hadi lita nne kwa siku. Kwa sababu napenda maji na pia wakati mwingine wa siku kuna kuwaga na joto, hivyo ukinywa maji inaweza kutuliza mwili. Na kusaidia yale jasho yaliokuwa yametoka kuweza kurudisha unyevu unyevu mwlini napenda kunywa maji kwa njia tofauti naweza nikanywa maji kwa kupitia chai au ninywe maji kwa kupitia soda au ninywe maji kwa kupitia maji tu kwa sababu vyote vina maji dani yake.

Likizo yangu ya ndoto ni pale ambapo nitaweza kupata fedha za kutosha, ili niweze kupanda ndege na kuelekea katika nchi ya kiarabu ya Dubai. Kwa sababu, nchi ya Dubai ni nchi ambayo imebiba historia nyingi sana. Kama tunavyoweza kujua ni nchi ambayo ilikuwa janga kwa miaka mingi, lakini waliweza kutumia fursa walizoweza kuwa nazo za kuwa na mafuta na kuweza kubadisha nchi yao na kuweza kuwa nchi ya ndoto za watu wengi sana kwa sababu wameweza kutengeneza miundomini ya kutosha, nyumba zao ni za kisasa na wameweza kueka sehemu nyingi ambazo ni vivutio kwa watali na watu tofauti tofauti. Kwa hivyo pali ambapo unawezo kupata hela yako ya kutosha, sehemu ya ndoto zangu za kuenda kuweza kutalii ni Dubai kwa sababu kuna vitu vingi na vitu venye thamani ambapo vinapatikana katika mji huo ukilinganisha na miji mingine yeyote ya kiarabu.

Chakula chakigeni ambacho ni mewahi kujaribu. Ni chakula ambacho huku kwetu watu kilaji kila wakati. Nacho ni pizza na pasta. Kwa kweli ni chakula ambacho sijawai kula tokea tukiwa watoto. Lakini pale tulipokwa tunaona kwenye mitandao, labda tukiangalia runinga, tunaona hivyo vitu vinaliwa huko katika nchi zao ingine. Kwa hivyo ni chakula ambacho nilikijaribu na kusema ukweli nilivipenda. Nivya kula vitamu sana na hivyo hata kwa upande wangu nijifundisha kuwez kuvi kujua kovitengeneza. Na sikufanikiwa kwa asilimia mia moja lakini asilimia sabini na weza nikatengeneza kitu kama hicho na nikaweza kuenjoy, ni kasikia furaha, nikiwa na kila, pamoja na marafikizangu au pamoja na familia yangu. Chakula kingine ambacho naweza kusema nilijaribu ni sushi, lakini sikuweza kuipenda kwa sababu ni nyama ambayo ni mbichi, nyama ya samaki ambayo ni mbichi. Na mimi kitu kibichi siwezi kukila kama kijaweza kupikwa.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila, cha kwanza ni simu ya mkononi ama rununu. Kwa sababu hiyo ndo inatusaidia kufanya vitu vingi duniani kama kuwasiliana, kupata habari, kufanya matangazo, kupata burudani na kufanya kila kitu kwa sababu kila kitu siku hizi kinaeza kufanyika kupitia simu ya mkononi au simu ya kiganjani. Kitu kingine ambacho siwezi kuishi bila ambacho ni cha teknolojia basi ni haya masufuria mapya ambayo tuliweza kuletewa Kwa kimombo wanaita "pressure cooker" ni sufuria ambalo linatumia mvuke na umeme kuweza kupika. Kwa hiyo inapata ya kwamba inaweza kusaidia kupunguza muda wa mtu kuweza kukaa jikoni ukilinganisha na zamani. Zamani ukitaka kupika, niseme kitu ambacho kinatumia muda mrefu, ungeshauriwa kuweza kutumia makaa, au kuweza kutumia kuni. Hivyo, vitu hivyo vilikuwa vinaweza kuchukua muda kuwaka au kuchukua muda kuweza kutumia kupika na gharama za juu. Ukilinganisha na hiyo "pressure cooker" au sufuria ya mvuke. Ambao inatumia tu umeme mchache na inapika katika ndani ya muda mfupi ukilinganisha na vitu vingine.

Ni kumbu kumbu mzuri za kutoka utotoni ambazo naweza kuzikumbuka ni pale ambapo ningeweza kupata nafasi ya kueza kuenda kucheza na majirani zetu au watoto waliokupo umri wangu kipindi nicho. Kwa sababu pale nlikuwa naweza kujumuika na wenzangu na kueza kusikia furaha kwa kueza kubadilishana nicheza tofauti tofauti bila kuiali muda wakati wala saa. Ukilinganisha na sasa hizi ambapo tumikuwa wakubwa, kipo na muda mwengi tunatumia kuweza kufanya kazi ili kuweza kutafuta pesa. Ukilinganisha na pale tulipokuwa watoto, hakuna tulichokuwa tunueza kufikiria, zaidi ya kucheza, kulala, kuamka. Majukumu yote tulikuwa tumawekea wazazi wetu. Hata kama pali ambapo likuwa unakuwa mgonjwa, hukuwa unaweza kufikira kituchote kwa sababu mzazi ya likuwa naweza kuchukua jukumu na kuweza kukua akikisha ya kwamba umepata dawa aumeenda hospitali. Kwa hiyo ukiwa mtoto, kazi yako ilikuwa tunikuishi maisha yako na kuweza kuenjoy kucheza, kuenda shule, kurudi, kulala na kula.

Kwa kweli tunashukuru utandawazi wa sasa hivi, hapo zamani tulikuwa tunaweza kutumia data za simu kwa sababu wifi haikuwa inapatika na kirahisi. Lakini kwa sababu sasa hivi dunia imekua na utandawazi na teknolojia imezidi kuimarika, upatikanaji wa wifi unakua rahisi na gharama zake zinakuwa ni dogo ukilinganisha na kutumia data ya simu kila siku. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu natumia wifi kwa sababu kila sehemu niliyo kwepo watu au nyumba au jamii imeweza kuweka wifi katika manyumba yao. Kwa hivyo unaenda tu na unaomba zile namba za siri unaziweka katika simu na unaweza kutumia wifi ukilinganisha na data ya simu. Kuweza kutumia wifi ni bei rahisi sana na upatikanaji wake ni rahisi na unaweza mkatumia watu wengi kwa wakati mmoja bila kuwa natashwishu yoyote au bila kuwa kupoteza nguvu. Na pia siyo rahisi kweza kupotea kama data ya simu.

Habari zinapatika na kwa njia tofauti tofauti, naweza nikaskiliza habari katika radio au niweze kuangalia habari katika televisheni hau runinga, lakini mara nyingi huwa napata habari zangu kwa kupitia mitandao au tofauti tofauti tofauti. Kupitia mitandao naeza nikaangalia habari zangu, kupitia Facebook, au pia naeza nikapata habari zangu, kupitia Instagram, TikTok, Twitter, au nimesahau ipi, nimesahau Instagram. Kwa sababu hizo, ndio mitanda ambao naeza kupitia kila wakati, wakati mwingi pale ambapo nakua nimekaa chini, kwa hivyo inakua ni rahisi kwa mimi kueza kuona habari. Mara nyingine za hidi huwana tumia kuangalia habari kupitia magazeti kwa ni kwa sababu hapo yanakua ya meandikwa kwa weledi na kwa undani za hidi ukilinganisha na njia zingine zozote. Kwa hivyo njia yangu mimi ya kutumia habari ni zile njia za mitandao hambazo zinaeza zikapatikana kwa wakati huo.

Chumba changu cha kulala wala sio kikubwa wala sio kidogo ni chumba chucha wastani ambacho hakijabeba mamambo mengi, kimebeba tukitanda na godoro na mito ya kulalia, mashuka na pia pembeni. Kuna kitikidogo ambacho naweza nikakaa, nikijipumzisha wakati labda sija ingia kitandani, na pia kitandachangu sio kikubwa sana, ni kitandachane kwa sita ambacho kimeweza kunitosha mimi. Nimeweza kupaka rangi ambao naipenda, ambao ni rangi nye upe, inakipa chumba changu mwangaza mzuri, wakutosha, na mapazia pia nimeweka mapazia meusi. Ilipale jua linapowaza kuwaka nisiweze kuona nje na mwanga usiweze kupita ndani. Na pia kitu kidogo cha pembeni kilichokuepo kachika chumba changu cha kulala ni choo na bafu. Ilipale ninapoweza kutaka kuenda haja usiku nisiweze kutoka nje niweze tukutumia huduma hiyo nikiwa ndani ya nyumba.

Na weza kupenda kupiga chombo cha muziki lakini sina uwezo wala sina kipaji cha kufanya hivyo. Kwa hivyo mimi badala kupiga huwa naangalia wenzangu waliobarikiwa na kipaji hicho pale wanapoweza kupiga chombo cha muziki. Asa kifaa kile kinachoitwa gita. Kina kuwaga kivizuri kwa sababu mtu anaeza akaimba tu vizuri. Pia naeza kutaka kuweza kujifunza hivo. Nitaangalia jinsi gani? Nitaweza kupata mwalimu. Aweze kunifundisha jinsi ya kucheza chombo hicho. Chombo kingine ambazo naweza taka kujifunza ni chombo cha ngoma kwa sababu miziki ya kiasili ama miziki ya kisasa inategemea sana chombo icho cha ngoma kueza kufanya nini kueza kuleta ladhaa katika muziki au katika burudani. Ningeweza kupenda kujifunza lakini kwa sasa hivi mimi sina uwezo kupigia chombo chochote cha muziki.

Swali linauliza kama napenda mvua. Ndiyo napenda mvua kwa sababu katika msimu wa mvua wa kulima. Wanaeza kupanda mbegu, wanaeza kupanda vitu tofauti tofauti. Na kama tunavyojua, tunategemea kilimo ili kutengeneza maisha yetu ya kila siku kwa kueza kupata chakula na kueza kupata maji ya kutosha ambao tunaeza tukatumia. Na pia napenda hali ya hewa ya mvua kwa sababu mvua ikinyesha huwa tunaeza kupata muda mzuri wa kueza kupumzika na kueza kutafakari maisha yetu kwa sababu kipindi hicho hakuna mambo mengi yanayoendelea kwa sababu ya matope na ule utelezi ambao unakuwepo. Kwa hio mara nyingi tunakuwa tumetulia nyumbani ilikuweza kujifikiria.

Pale ninapotaka starehe, mimi huenda kutembelea sehemu za burudani, kwani sehemu hizo naweza nikaskiliza muziki, ambo naliwaza na kufurahisha na pia wakati huo pia mnaeza kukutana na marafiki, jamaa na ndugu, na kuweza kubadilishana mawazo, na kucheka pamoja, na kuweza kupata vinyuaji pamoja, mkiburudika, na ku weza kuongea maneno tufauti tufauti. Hivyo njia yangu ya starehe pale napojisikia kufanya s ehe muweza kutoka nje ili kuenda katika vilabu hau labda sehemu za michezo ili kuweza kupata burudani hiyo.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ambao ninaifanya, ambao ni ya kukutana na wateja kila siku. Tunaita kama customer care au kuweza kukutana na wateja na kuweza kuwahudumia. Kwa sababu wewe ndo unakua kama kioo cha kampuni au kioo cha biashara au kioo cha kazi ambao unaweza kuifanya. Kati yako wewe na mteja. Mnaweza kukutana, mnaeza kuelezeana shida, mnaeza kuelezeana changamoto. Na pia wakati huo huo mnaweza kufanya biashara kwa pamoja na kuweza kuleta hela katika eneo lako la kazi.

Utaratibu wangu wa kila siku mwanzo. Asubuhi ni kiamka kitu cha kwanza nafanya ni kusali na kuweza kuileta siku hiyo mbele za mwenyezi mungu ili aweze kutusaidia. Kitu cha pili ni kisha amka baada la kusali ni kuenda bafuni, kuweza kujitawaza, kujiosha, kusugua meno, kuoga. Nikisha kuwa msafi na rudi kujipaka mafuta kuweza kuvaa nguo msafi. Baada ya hapo natengeneza kiamshakinywa na kunywa. Alafu nikisha maliza hapo kati ya sambili na kuwa nimesha maliza kufanya vitu vyote. Ivo naelekea kumalizia kufanya yale mambo yote ya kuanda shughuli za nyumbani. Pal ambapo sita kuwepo na ikifika mida ya saa tatu basi ni muda wangu wa kutoka na kuweza kuenda kazini. Hivyo ndo inakua ratiba yangu kila siku kwanzia jumatatu hadi jumamosi.

Mimi naweza kujenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa kuweza kuwasaidia pale wanapokuwa wamekwama kazini na nikitu ambacho naweza kukijua basi mimi huweza kuwasaidia na hivyo ineza kutangeneza mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine kazini. Pia kwa kuweza kujenga mausiano mazuri na wafanya kazi wenzangu kazini, mimi uwahacha wawezi kufanya kazi zao bila kuwabuguthi, bila kuleta tofauti yoyote kati yao wafanya kazi wengine. Na pali ambapo unuza kusikia maneno yoyote labda kumhusu mfanya kazi mwingine, huwa siya bebi ya maneno na kumpelekea mwingine tena ambapo inaeza ikaleta vita na inaeza ikaleta kutokuelewana katika kampuni. Kwa hivo mimi ninaweweza kufanya ni kueza kufanya kazi yangu na kueza kushirikiana nao katika mambo yoyote yanaohusu kazi. Iyo imeweza kunisaidia kutengeneza mahusiano mazuri na wafanya kazi wenzangu na mazingira yangu ya kuweza kufanyia kazi kuwa mazuri na yenye afya.

Aina ya filamu ninazo zipenda ni zele filamu za kiintilijensia. Pale ambapo tunaona wa maafisa wa vyombo vya usalama wanapotumia njia tofauti tofauti kuweza kufanya ushunguzi wao. Pale ambapo mambo mabaya yanaweza kutokea huwalifu au labda mauwaji. Kwa hiyo hizo filamu za kiintelijensia zina nisaidia sana kuweza kufikiria zaidi au kuweza kufikiria na wale wahusika katika hiyo filamu ambayo ninaweza kuiona jinsi gani wanaweza kutatua matatizo tofauti tofauti.

Chakula ambacho naweza kukipendelea ni chakula ambacho hakina viungo vingi, chakula ambacho kina ladhaa tu ya kawaida, ambacho kimewekwa chumvi, nyanya, labda na nazi kwa sababu chakula ambacho kinaekwa viungo vingi huwa inapoteza ladhaa na kinakua sio kitamu. Lakini chakula ambacho kimeweza kupikwa tu kawaida na viungo vichache huwa kina ladhaa nzuri na huwa kinavutia kwa upande wangu, mimi huwa napendelea hivyo.

Napendelea kuenda maktaba mara moja au mara mbili kwa mwezi kwa sababu nikienda hivyo naweza kupata fursa ya kueza kuomba vitabu ambavyo vinaeza vikaniskuma kama miezi mmoja au miezi miwili pale nyumbani au ninapokuwa kazini ninapokuwa na muda wa ziada wakuweza kusoma.

Kwa sababu tupo katika ulimwengu wa teknolojia, basi vitu vingi sana vinaezwa kununuliwa katika simu. Ndiyo, mimi napenda kununua vitu katika simu kwa sababu nikifanya hivyo huwa inanisaidia kupunguza muda wa kuenda madukani au masokoni kufanya vitu hivyo na hivyo muda huo ningeweza kufanya vitu vingine vya ziada nikiwa kazini au nyumbani.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu inafanya akili ya mtu inachangamka na hivyo kuweza kufikiria zaidi. Na pia inaweza ku kuunganisha na wale ambao unaweza kucheza nao, pale ambapo munaweza kushindana. Kwa mna moja au nyingine inaweza kuwa kushindana kwa upato hivyo, hadi mtu anaweza akashinda pesa. Hivyo napenda kucheza michezo ya ubao.

Pale tunapokuwa mbali na wenza wetu au ndugu zetu, napenda sana kutumia video kwa njia ya mawasiliano kwa sababu inamfanya mtu awe karibu yako, uhisi ya kwamba yupo karibu yako, hata pale ambapo mtu yupo katika nchi za nje, au yupo umbali mrefu hivyo, kutumia video kwa njia ya mawasiliano ni kitu ambacho nakipenda na ni kitu ambacho nakitumia kila mara.

Mnyama wangu ambaye naweza kumfuga kwa wakati huu namfuga mbwa kwa sababu mbwa ana upendo sana kwa binadamu. Hata pale kitu kibaya kinachoweza kukufanyikia katika maisha yako. Mbwa anaweza kuhisi na anaweza kuja karibu na wewe na anaweza kukusogelea na pale unahisi upendo wake. Na pia kitu kingine ambacho anaweza kupenda kufugia mbwa ni kwamba kunakua na usalama. Hata pale watu wabaya wanapotaka kuja kufanya kitu kibaya, mbwa hua anabweka na kuweza kuwafukuza. Mnyama mwingine ambaye naweza kutaka kumfuga ni paka kwa sababu, anaweza kusaidia kuweka mazingira kuwa masafi kwa kuweza kufukuza wanyama wabaya kama panya. Hivyo, naweza kupendelea kufuga paka na mbwa. Ili, waweze kuweka mazingira yangu ya kuishi nyumbani yawe salama na rafiki kwa sababu hawa wanyama wawili wana upendo na wanaweza kufanya kazi zao kwa weledi.

Njia ninaotumia kushambulia tatizo kazini, ni kukabiliana nalo pale linapotokea. Na kuweza kufa kuf tambuwa chanzo cha tatizo hilo, ili kuweza kulirekebisha na kuweza kuliondoa kabisa. Na pale nnapoweza kushindwa, basi naweza kumtafuta mkubwa wangu ili aweze kutafuta suluhisho ya tatizo hilo.

Ndiyo, naweza kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu vidole vyetu havitoshani wala havilingani na usalama wa vidole siyo rahisi mtu kujakuwa na alama za vidole kama vya kwako. Kwa hivyo, pale ambopo unatumia vidole kama njia yako wa usalama, inakua vitu vyako vipo salama zaidi, ukilinganisha na kuweka password au kuweka kitu kingine chochote. Hivyo napenda kutumia mfumo wa vidole kama njia yangu ya usalama katika vitu vyangu kama rununu au simu ya mkononi.

Kwa kuwa sehemu ambako ninaishi kuna baridi, napenda sana kuoga na maji ya moto kwa sababu nikioga na maji ya baridi yanaweza kunipa ugonjwa mwilini. Na hivyo, napendelea sana kuoga maji ya moto kwa sababu inanichukua muda mfupi kuoga na pia mwili unakuwa umejaa joto ukilinganisha na kuoga na maji ya baridi.

Hekima ambao nimejifunza maishani ni kumwacha mtu aishi maisha yake jinsi anavyotaka. Kwa sababu, sisi wote ni watu wazima na tunajua kitu gani tunakitaka katika maisha. Kuweza kuingilia maisha ya watu inakua sio jambo zuri na pia kila mtu anakuwa na njia yake katika maisha hatuwezi wote kufanana. Hivo kuweza kulinganisha mtu kuweza kuishi kama unavyotaka wewe inakua sio jambo la hekima. Tumwache kila mtu aishi maisha yake anavyotaka, afanye jinsi anavyotaka na pale ambapo kitu kibaya au kizuri kitakoweza kumtokea ataweza kukabiliana nalo kulingana na wakati ambao yupo. Tuwache kuwapangia watu maisha, tuwache watu waishi maisha yao wao wenyewe jinsi wanavyoona ni mazuri au ni jinsi wanavyoona yanawafaa.

Kuangalia nyota inaeza ikawa na maana nyingi, maana ya kwanza ni pale ambapo unaenda kwa mtabiri, aweze kukuangalilia kuangalizia nyota yako ili kuweza kujua maisha yako jinsi gani yalivyo. Kama ni hivyo unavyomaanisha ni hapana namuachia mungu aweze kunipangia maisha yangu kama vile alivyoweza kuyapanga. Pili ni kama kuangalia nyota ukiwa nje wakati wa usiku, ndio napenda kuangalia nyota sana inanifurahisha inaeza kunipa amani moyoni.

Aliyeweza kunifundisha jambo muhimu maishani ni mwalimu kwa sababu hiyo elimu aliyoweza kunifundisha darasani, imeweza kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku, ambao neweza nikaishi, nimejifundisha kuishi na watu vizuri, nimejifundisha kuweza kutokuhukumu watu kulingana na maisha yao, wanayoyafanya kwa sababu kila mtu ni mtu mkubwa na anamamuzi yake katika maisha.

Napenda kula nje ya nyumba pali ambapo ninaenda hotelini kwa sababu naweza kupatana na vyakula aina tofauti tofauti ambapo siwezi kuvipika nyumbani. Kwa hivo nikienda katika hoteli za waswahili pali naenza kukutana na vyakula ambapo nevipenda kama biryani, kama nyama, pilau, ukilinganisha ni vile vitu ambapo minachukua muda kupika. Hivyo ningependelea sana ni vile hotelini kuliko kuvila nyumbani.

Baada ya kuwa na siku ndefu labda kazini hausemi yoyote ambao nimekua nimeenda katikati ya siku, mimi hurudi nyumbani naeza kuoga na pale napomaliza na vaanguo safi na kujipaka mafuta vizuri na kueza kuingia kitandani. Pale ambapo naweza kupata usingizi na kuwa nimeweza kupumzika vya kutosha kwa sababu mwili unakua umedhofika na mwili unakua umechoka na akili pia inakua imechoka. Kwa hivyo pale ambapo naweza ngea kitandani na kueza kulala, angalau mwili uneza kupumzika kwa masaama chache.

Kinyuaji ninachopenda kunywa asubuhi cha kwanza ni kiamka ni kunywa wa maji glasi moja ambayo inanisaidia kuweza kuniamusha na kuweza kusafisha tumbo. Na baada ya hapo, napendelea sana kunywa chai ya maziwa kwa sababu inanisaidia kunishibisha na kuweza kunisukumia siku ili iweze kuwa nzuri na nisiweze kuumwa na kichwa. Pale ninaposhindo wa kunywa chai basi napendelea kunywa kahawa ambayo pia inaweza kunichangamsha.

Mahusiano na wazee wangu namshukuru mungu nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu wao ndio wanaeza kunipa muongozo wa jinsi gani ya kuishi haya maisha kwa sababu wao wamenitangulia. Pale ninapokuwa na wasiwasi au ninapokuwa na jambo ambalo linanisumbua, mimi huskia rahisi kuenda kwa wazee wangu, ukilinganisha na kuenda kwa mtu mwingine yeyote ili waweze kunisaidia na mawazo na jinsi gani ya kueza kutatua tatizo hilo. Na asilimia kama sio mia moja basi tisini huwa nafanikiwa na hivo huwa naweza kuwashukuru sana wazee hao kwa mahusiano mazuri tulioweka kati yetu.

Ninapendelea kusoma vitabu vya aina vyote kwa sababu kila kitabu chaina tofauti kina ujumbe tofauti tofauti. Ukilinganisha na kusoma kitabu chaina moja basi upeo wako hawa kili yako inakua inafikiria jambo moja. Lakini ukisoma vitabu vya tofauti tofauti inaweza kufungua kili yako kuweza kufikiria vitu tofauti kwa namna tofauti. Unaweza kusoma vitabu vya biashara, ukaweza kujifundisha jinsi gani biashara vinafanywa, pia unezo kusoma vitabu vya mahusiano kuelewa jinsi gani, mahusiano ya livyo, tofauti tofauti, na pia unezo kasoma vitabu vya dini ambovyo vinakuleta karibu na mungu wako, na ukaweza kusoma vitabu vya afya kuweza kujua mwili wako au yale magonjwa ya naweweza kutokea na jinsi gani ya kuweza kukabilia nanavyo. Hifo ukiweza kueka akili yako kusoma vitabu vya ina moja, unakuwa unanyima akili yako jinsi ya kufikiria na mna tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu napenda kusoma vitabu vya ina vyote kili kuweza kupata ufahamu wa mambo tofauti tofauti kwa wakati tofauti tofauti.

Pale ninapokuwa na wasiwasi basi mimi huweza kumshirikisha mtu mwingine kumweleza kitu ambacho kina nisumbua ili aweze kunipa mawazo yake. Na ninaposhindwa kumupa mtu mawazo yake basi mimi hupendelea kulala ili niweze kupumzisha akili na pale ninapoweza kuamuka basi na kuwa kidogo nimeweza kupunguza wasiwasi huo.

Mkate ambao ninaweza kuupenda ni mkate wa maji kwa sababu jinsi ya kuuanda ni rahisi na hauhitaji vifaa vingi vya kiteknolojia ambavyo vinaweza kutumika kuanda mkate huo. Mkate wa maji unahitaji tu mayai, unahitaji maziwa, unahitaji unga wa ngano, sukari na chumvi na mafuta. Kwa hiyo unapata uandaji wake ni rahisi, unakua kama chapati, ukilinganisha na vile mkate ya aina mengine ambao unahitaji kutumia oveni au jokofu kuweza kufanya nini kuweza kutengeneza.

Sera ya kampuni ambayo ninaiona inamuhimu ni pale ambapo tunambiwa tuje tufanya kazi na turudi nyumbani. Kwa sababu wafanya kazi siyo marafiki zako, wafanya kazi siyo ndugu zako, mbali wafanya kazi ni wafanya kazi wenzako. Ukifanya hivyo inaipusha mambo mengi, inaipusha kelele nyingi pale kazini kwa sababu kila mtu anafanya kile ambacho kinakuwa kimemleta na mwisho wa siku anaweza kurudi nyumbani kwake kuweza kujumuwika na marafiki na familia uko ndio anaweza kufanya mambo mengine ambayo anaweza kuyataka.

Huwa na sherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuweza kujiunga na watu wasiyojiweza au katika vituo vya watoto yatima au mitaani kwa kuweza kuwapelekea chakula, malazi, mavazi, pamoja na kujumuika nao, kucheka, kufurahia kwa sababu hiyo ndiyo kitu ambacho kinanifurahisha sana kuweza kufanya katika siku yangu ya kuzaliwa. Na pale ambapo na shindwa kufanya hivyo, basi mimi huweza kujumuika na ndugu, jamaa na marafiki ili kuweza kusherekea kwa namna moja au nyingine. Pale ambapo tunaweza kusherekea ni tunaweza kupika, tunaweza kukapa moja na tunaweza kula, kufurahia, kucheka na kuweza kucheza michezo ya aina tofauti tofauti. Hivyo, hiyo huwa hunisaidia mimi kuweza kufurahia na kuona siku yangu ikiwa ninzuri sana ukilinganisha na siku zingine za kawaida ambazo siyo siku zangu za kuzaliwa. Hivyo, napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa namna hiyo.

Tundalangu ambalo nalipenda sana nitikitimaji kwa sababu nitunda ambalo ukila inafuraisha mdomo na pia limebeba maji mengi ambalo mtu aneza kanywa au akalila. Nitunda ambalo nalipenda kwa sababu haliwezi kuleta matatizo yoyote au madhara yote katika mwili wangu kwa sababu haina asidi yoyote au haina ladha yote ambayo ni mbaya ambayo ineza kunifanya niweze kulichukia tundahilo.

Ndio, napenda kutumia teknolojia ya sauti kuwasilisha mawazo yangu au maoni yangu pale ambapo na shindwa kuandika chini yale mambo ambao naweza kutaka kuandika. Njia, rahisi ya kuweza kufanya hivyo ni kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu ujumbe unafika haraka na wala hua haukosei katika maandishi yako ya pale unapomtumia mtu ujumbe. Ukilinganisha na jinsi ya kuandika ujumbe kama upo umeshikana basi inakuwa ngumu au uneza ukakosea.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni pale ambapo nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa, mimi huweza kuenda kujiunga na watoto yatuma au watoto wa mitaani ambao hawana familia wazazi wala walezi naweza kushirikia nao kwa kuweza kula pamoja, kuweza kucheza na kuweza kufanya mambo tofauti tofauti pamoja. Hivyo jambo hilo huwafanya waweze kujisikia vizuri, waweze kujisikia wapo na familia na kuweza kuwapa tumaini katika maisha. Napendelea sana kufanya jambo hilo kwa sababu hata mimi linanipa furaha moyoni. Nikiangalia ya kwamba mimi mungu aliweza kunibariki na kuweza kuwa na vitu vyote ambavyo hawa watu hawana. Kwa hivyo nikiweza kufanya hivyo, huwa inanipa furaha moyoni na wale watu ambao wananizunguka pia nao huwa wanakuja kunisaidia, kuweza kufanya jambo hilo na tunaweza kujumuika kama familia, kuweza kusaidia watoto wasiojiweza na wale wanaoishi mitaani.

Wakati wajua kali hua napenda kukaa sehemu ambapo kuna kivuli ilikuweza kupumzika kwa sababu ukitembea katika juu wakali itaweza kukuondoa jasho mwingi mwilini hivyo kukufanya huweze kuchoka haraka. Au wakati mwingine ni kuweza kuenda kukaa katika ufuko wa bahari pala ambapo unapigua na upeko unweza kujisikia vizuri sana kwa sababu jua linaweza kumchosha mtu. Hivyo ukiweza kukaka katika sehemu ambapo kuna upepoo na maji mengi, unasikia vizuri sana.

Pale ya ninapoweza kutulia ni pale ya ambapo sipo kazini, huwasifikiri kazi yoyote ili ambayo inahusiana na kampuni. Maranyingi mimi hutumia muda kupumzika kwa kuweza kusoma vitabu, ili niweze kujifunza mambo tofauti tofauti. Kama siyo kusoma vitabu, basi mimi hutumia muda mwingi kulala au kukatu bila kufanya kitu chochote. Nachukua muda mwingi sana kufanya hivyo kama sipo kazini. Naweza nakachukua masaama tatu au masaama nne kufanya hivyo. Au kama sifanyi basi hivyo vitu viwili mimi hutumia muda mwingi kulala. Pale ambapo naweza kulala akili huwa inaweza kutulia na naweza kufikiria zaidi. Pale ambapo akili inakuwa inaweza kutulia.

Katika nyumba za ibada huwa naenda maramoja kwa wiki ambayo ni siku ya jumapili. Kwa sababu hizo ndo siku ambazo ibada zinaweza kupatikana kwa urahisi, kilinganisha na siku zingine. Hizo siku zingine huwa ibada zinafanyika mchana au jioni ambapo inapata kama nipo kazini. Lakini siku ya jumapili inakua ni rahisi kwa sababu hiyo siku huwa siendi kazini na nipohuru naweza nikaudhuria mahubiri wakati uwote.

Huwa napendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu muda wa jioni nakuwa nipo kazini na nachoka kuchelewa. Hivyo inanibidi niweze kuamka asubuhi kati ya saa kumi na mbili au saa kumi na moja na nusu niweze kutembea umbali wakati ya kilomita nane au kilomita kumi kwa siku. Mazoezi yangu ya asubuhi yananipa muda mzuri wa kuweza kufanya mambo mengine baadae kwa sababu sasa mchana na jioni na kuwa nipo kazini.

Ndio napendelea kuvaa kofia kwa sababu huwa inaongeza muonekano mzuri katika muonekano wa kawaida ambao mtu anakuwa nao. Kingine ambacho napenda kuvaa kofia ni pale ambapo kunakua na juu kali, au pale ambapo nakuwa sejatengeneza nywele zangu ambapo ziweze kuonekana vizuri na nadhifu mbele za watu. Kwa hivyo ukivaa kofia, inaweza kuficha ile hali mbaya ya nywele ilokuweko kichwani, au pia inaweza kukuzuia na miozi ya jua ambayo inaweza kukupiga usoni. Kwa hivyo napendelea sana kuvaa kofia.

Wakati wa siku ambao naeza kufanya kazi vizuri zaidi ni kuanzia mida ya saa nne hadi saa saba kwa sababu inapata bado nipo na nguvu kwa kuwa niliamka mapema na nikafanya mazoezi kwa hiyo mwili unakua bado umechangamka na wakati huo pia inapata kama hali ya hewa bado ni tulivu sio ya jua wala sio ya baridi ukilinganisha na mchana na jioni. Ukianza kufanya kazi mchana, unapata kama umeshatoka kula chakula kizito hivo, mwili unapunguza nguvu ya kufanya kazi, unakuwa umechoka zaidi, na pia ukilinganisha na hali ya hewa, inakuwa pia imebadilika, kunakuwa na joto ama baridi kali. Lakini mida ya asubuhi inapata kama hali ya hewa ipo nzuri na ipo shwari, mtu anaeza akafanya kazi bila kubugudhiwa na kitu chochote kile. Na pia watu wnapenda kuja kufanya shopping zao au biashara zao, mida ya mchana au jioni. Kwa hivyo asubuhi inakupa muda mzuri wa kuweza kufanya kazi kwa utulivu kwa sababu hakuna usumbufu wowote.

Napenda viatu ambavyo ni vya wazi kama jua linawaka au labda ni mchana kwa sababu vinaweza kukupa uhuru wa kuweza kutembea bila kusikia unafinywa na miguu wala uzito wowote ule. Napendelea viatu vya wazi kwa sababu pia vinaweza kuonyesha maumbile ya vidole vyangu ambavyo mungu ameweza kunipa vizuri na watu wakaweza kuvisifia. Wakati wa mazoezi napenda kutumia viatu ambavyo vimefunikwa ama rabaz kwa sababu vinaeza kukufanya uweze kufanya mazoezi kwa muda mrefu na bila kuchoka wala kuumia. Kwa hiyo napenda kutumia viatu vya wazi na pia viatu ambavyo vimefunikwa kwa ajili ya mazoezi na mambo mengine. Sipendelei kuvaa viatu virefu kwa sababu mimi sina uwezo huo wakuweza kuvaa kiatu kirefu kwa sababu vinachosha na vinaumiza miguu. Kwa hivyo mimi nikipata viatu vyangu vya chini ambavyo ni vya wazi au hata kama vimefunikwa hata kama sio sana napendelea zaidi.

Ili kuweza kujitunza, basi mimi uhakikisha ya kwamba mimi ni msafi na nanukia vizuri kwa kuweza kwa kujisafisha mwili wangu kwa kutumia maji na sabuni na kuweza kupaka mafuta mazuri ambayo yanaendana na ngozi yangu na kunifanya kuwa nyororo na tunza mwili wangu. Cha pili ili kuweza kujitunza mimi wuhakikisha ya kwamba nalala vizuri kwani pale ambapo nitaweza kutunza afya yangu ya akili na basi naweza pia kutunza afya yangu ya kimwili. Cha tatu ambacho naweza kukifanya kwa kuweza kujitunza ni kwa kuhakikisha ya kwamba nasoma vitabu ili kuongeza upeo wangu wa fahamu wakueza kujifunza mambo mbalimbali kwa wakati tofauti tofauti na nikiwa sehemu mbalimbali. Nikipata nafasi pia naweza kufanya mazoezi kama nilivyosema napenda kutembea kwa muda mrefu. Hii inanisaidia kuweza kuweka mwili uwe na afya, mwili uwe na nguvu, mwili uliokomaa. Hivyo kufanya mazoezi pia inanisaidia kuweza kutunza mwili wangu.

Pale kazi za dharura zinapojitokeza kazini, basi mimi huweza kuwahimiza wenzangu, tuweze kushikana ili tuweze kufanya kazi hiyo kwa pamoja kwa sababu inahitajika kiharaka. Lakini nikiwa peke yangu basi huwa nakaa chini naandika ratiba yangu ili niweze kuangalia kazi gani inakipaumbele kushinda kazi nyingine. Hivyo nitaandika chini kila kitu kinachohitajika kufanya na niweze kufata urodha hiyo, kufanya kazi moja, kuenda kazi nyingine, hadi pale nitakapomaliza kwa weledi. Nitajaribu kuongeza kiwango cha kufanya kazi kwa kuongeza nguvu zaidi, ila pale ninaposhindwa kabisa huwa namwomba msaidizi wangu au mkuu wangu wa kitengo, aweze kunisaidia na mawazo au kunipa nguvu kazi pia. Hiyo inasaidia kazi ya dharura kuweza kufanyika kwa haraka na kuweza kutimiza malengo kwa wakati ambao unaitajika na kueza kutuma kazi hiyo.

Malengo ambayo ninayo na kazi yangu ni kwamba nihakikishe ya kwamba katika huu mwaka mpya ambao tunaenda kuanza, kazi iwe imekua kubwa na kuweza kuendelea kutoa huduma kwa watu zaidi ukilinganisha na wale watu ambao tunaweza kuwapa huduma kwa wakati huu. Na kwa kuweza kufanikisha hivyo ni kuweza kusoma zaidi na kuweza kueka jia jitihada zaidi katika kazi ambao ninafanya ukilinganisha na mwaka huu ambao unaisha. Kwa kueza kufanya hivyo, basi malengo yangu yale ya kuweza kukuza kazi yangu ili kueza kuhudumia watu zaidi kwa kiwango kikubwa zaidi na sehemu kubwa zaidi ya pale ambapo nipo itaweza kufanikiwa. Kwa hiyo, hivyo ndo ninavyoweza kufanya ili kuweza kutimiza malengo yangu ya kueza kukuza kazi yangu ambayo ninaifanya. Nikitia juhudi hizo ninaamini nitaweza kufanikiwa na nitaweza kufikia malengo ninayoyataka.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni jinsi ya kuwahudumia wateja. Unatakiwa uweze kujua jinsi gani ya kuwahudumia wateja wa aina tofauti tofauti. Maanake kuna wateja ambao wanakuja ni wasumbufu, lakini huwezi kuwaonyesha hasira ya kwamba umechukizwa na kile kitu ambacho wameweza kukufanyia. Bali unachotakiwa kufanya ni kuwa mvumilivu na kuwa na usikivu ili kuweza kumuhudumia mteja wa aina hio. Na pia kitu kingine ambacho nimeweza kujifundisha zaidi katika kazi ni kuweza kuishi na wale watu ambao ninafanya nao kazi pale kazini. Kwa sababu wale sio marafiki zako, wala wale siyo ndugu zako ni watu ambao mnafanya nao kazi pamoja, hivyo uweze kufanya kazi ambayo imekuleta pale kazini, ushughulikie zile vile vitu ambavyo unaweza kuzifanya pale kazini na mwisho wa siku ufunge na uende nyumbani. Hio ndio uzoefu ambao nimeweza kujifundisha kazini. Na ukifanya hivyo, huwa inakuepusha na mambo mengi sana na siasa za kazini na kugombana hapo kazini na chuki zisizo na msingi kwa sababu unafanya kile ambacho kimekuleta.

Napenda sanaa ya uigizaji kwa sababu inaweza kuonyesha maisha halisi ya watu wanavyoishi na mambo mbalimbali yanayo fanyika katika jamii, katika maeneo yetu ya kazi, katika maeneo yetu ya kutoa huduma na katika maeneo mengine yoyote tofauti tofauti kama kanisani. Pale sanaa inapofanyika mtu anavaa husika wa kitu kile ambacho kinafanyika na hivyo inaeza kukufanya wewe kama mtazamaji kuweza kijiingiza katika viatu vya yule mtu ambaye ulikuwa hujui anapitia kipindi gani. Na pia sanaa ya usanii inaweza pia kukupevua akili na mawazo kwa kuona jinsi gani watu wanaweka nguvu katika kitu ambacho sio maisha yao ya halisi. Kwa hivyo inakufanya uweze kuelewa zaidi na kuweza kujifunza mambo mengi zaidi kwa kupitia sanaa ya uigizaji. Pia inatengeneza ajira kwa watu wengi zaidi.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni either ya kifaransa au kijerumani. Kwa kuweza kujifundisha lugha hizi mbili, zinaeza kukupa nafasi au fursa za kuweza kukutana na watu wa aina tofauti tofauti au kuweza kuenda kutembelea nchi tofauti tofauti ambazo zinaongea lugha hii. Na pia inaeza kukupa fursa za kuweza kufanya kazi katika nchi ambazo zinaeza kuongea lugha hii ambayo huko mapato yao ni mazuri ukilinganisha na mapato ambayo tunaeza kulipwa huku na pia fursa zao huko ni nzuri ambapo wanapata faida nyingi ukilinganisha na faida ambazo tunaeza kuzipata katika nchi zetu za Afrika ukilinganisha na afya, ukilinganisha na elimu na miundombinu. Hivo vitu vikiweza kuzingatiwa vizuri, unapata maisha ya mwananchi wa kawaida yanakuwa mazuri. Hivyo, watu ambao wanaongea lugha hizi katika nchi zao, unapata wanaishi maisha mazuri kushinda sisi huku kwa sababu serikali yao inaweza kuwafanyia kazi vizuri. Ningependa kujifunza lugha hizi mbili, ili niweze kupata nafasi ya kuenda kuishi katika nchi hizo na mimi niweze kufaidika na serikali zao.

Study muhimu kwa kazi yangu mimi ni kusomea biashara. Pale ambapo unaweza kusomea biashara, unaweza kujifundisha mambo mengi sana ambayo huwezi kuyajua kama hujafanya kozi hio. Pia kitu kingine ambacho mtu anatakiwa kujifundisha mu zaidi ni jinsi ya kuhudumia wateja kwa kozi ambayo inaitwa customer service. Iyo inaweza kukusaidia jinsi gani ya kuweza kudili na wafanya biashara au wateja ambao unakutana nao kila siku. Ukijumuisha kozi hizi mbili, zinaweza zikakupeleka mbali na zinaweza zikafungua upeo wako wa mawazo katika biashara ambayo unaifanya ambayo au ambayo ile utataka kuja kuifanya mbeleni. Kwani tayari utakuwa na akili, utakuwa na maarifa, utakuwa na uwezo wa kuweza kujua jinsi gani ya kuelewa biashara na jinsi gani ya kuweza kudili na wateja wa kila siku.